Mimi hufanya mazoezi ya mwili mara kwa mara kila wiki ili kuweka afya yangu katika hali nzuri na mwili wangu ukiwa imara. Kawaida, ninatenga siku nne hadi tano kwa wiki kwa ajili ya kufanya mazoezi tofauti ya viungo na misuli. Ratiba hii inanisaidia kupunguza uchovu wa kazi za kila siku na kuongeza nguvu za mwili. Kazi yangu ya kutwa nzima ya kukaa mbele ya kompyuta inafanya iwe muhimu sana kwangu kunyosha viungo mara kwa mara. Mazoezi ninayofanya yanajumuisha kutembea kwa kasi asubuhi, kuruka kamba na kufanya mazoezi ya viungo madogo nyumbani hii inasaidia mzunguko wa damu mwilini mwangu kuendelea vizuri bila matatizo yoyote yale. Siku za Jumatatu na Jumatano, huwa nazitumia kufanya mazoezi ya kukimbia kidogo nje kabla jua halijawa kali sana. Wakati huo, hewa inakuwa safi na safari ya kukimbia inakuwa nafuu na yenye burudani kubwa kwa moyo wangu. Ninajikuta nikihisi wepesi mkubwa na utulivu wa akili mara tu ninapomaliza mazoezi hayo ya kwanza ya wiki. Siku za Jumanne na Alhamisi, mimi hupendelea kufanya mazoezi ya viungo, vya ndani na kuimarisha misuli ya tumbo na mikono. Mazoezi haya hayahitaji vifaa vingi sana kwani ninaweza kuyafanya hata nikiwa chumbani kwangu kwa kutumia mkeka mdogo. Ninajihakikishia kuwa kila kipindi kinachukua angalau nusu saa ili kupata matokeo mazuri na ya kuridhisha. Siku ya Ijumaa napumzisha mwili wangu kidogo kwa kufanya yoga au mazoezi mepesi ya kupumua na kutuliza akili. Hii inasaidia kuondoa msongo wa mawazo uliokusanyika wakati wote wa wiki ya kazi na kujiandaa kwa ajili ya wikendi. Kupumua kwa kina kunasaidia mapafu yangu kupata hewa ya kutosha na kuboresha hali yangu ya kihisia. Wakati wa wikendi, hasaa siku ya Jumamosi. Mimi hutumia muda mwingi kutembea kwa miguu, umbali mrefu kwenye mitaa ya karibu kutembea huku kunanipa nafasi ya kufurahia mandhari ya nje. Huku nikiendelea kuupa mwili wangu mazoezi ya kutosha ya stamilivu. Mara nyingi huwa naambatana na muziki mzuri masikioni ili kufanya safari hiyo iwe ya kuchangamsha zaidi. Siku ya Jumapili huwa ni siku maalum ya mapumziko kamili ambapo mwili unapata nafasi ya kujiponya na kujenga misuli mipya na kujenga misuli yangu upya. Najua fika kwamba mazoezi yanahitaji usawa sahihi kati ya kufanya kazi kwa bidii na kupumzika ili kuepuka kuchoka kupita kiasi. Mapumziko haya yananiandaa vizuri kwanza wiki mpya, nikiwa na nguvu mpya na ari kubwa. Kufanya mazoezi mara kwa mara kumenisaidia sana kuboresha afya yangu. Imenisaidia sana kuboresha afya yangu kwa ujumla na kuepuka marathi yasiyoambukiza. Ninaona mabadiliko makubwa katika mfumo wangu wa kulala na jinsi ninavyoweza kukabiliana na mawazo magumu kwa urahisi zaidi. Mwili wangu sasa una nguvu na hauchoki haraka kama ilivyokuwa hapo awali. Kabla sijaanza ratiba hii. Kuna wakati ratiba yangu ya kazi inakuwa ngumu sana, kiasi cha kunifanya nikose muda wa kufanya mazoezi kamili ya saa nzima. Katika hali kama hiyo, huwa sibadili tabia, bali ninapunguza muda wa kufanya mazoezi ya dakika kumi au kumi na tano tu. Muhimu kwangu ni kuhakikisha kuwa mnyororo wa mazoezi haukatiki kabisa hata kama nitafanya kwa uchache kiasi gani. Watu wengi hufikiria kuwa mazoezi yanahitaji kuenda kwenye kumbi kubwa za mazoezi zenye gharama kubwa kila siku lakini kwa upande wangu nimegundua kuwa nidhamu ya kibinafsi na nia dhabiti ndio vitu vya pekee vinavyohitajika kufanikiwa unaweza kufanya mazoezi mazuri sana popote ulipo maadamu una mpango.